Napenda kusafiri na GPS zaidi ya ramani ya karatasi. GPS hunipa mwongozo wa haraka na sahihi ukiniwezesha kufika pahali pasipo kupotea. Lakini pia napenda kuwa na ramani kidogo kama hakiba hasaa pale GPS inashindwa au ishara inapotea. Kwa kweli, GPS ni zana rahisi na yenye ufanisi, lakini ramani bado ni salama na hufundisha jinzi ya kuelewa mazingira kwa umakini.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Ingawa mara nyingine hujaribu kucheza kwa burudani. Kutazama michezo hunifurahisha, kunanipa msisimuko na kunanifundisha mikakati na mbinu mbalimbali. Mara nyingine pia ni fursa kushirikiana na marafiki au familia, kucheka na kushangilia pamoja.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi nipale ni napo shugulika na mradi mgumu chini ya muda mdogo. Nilijifunza jinsi ya kupanga kazi kwa umakini, kuenda vipa umbele na kushirikiana na wezangu kwa ushirikiano wakweli. Pia nilijifunza kushugulikia changamoto bila kuogopa na kuthamini maoni ya wengine.